Aaaa Napenda kujismamia kwa Lengo lolote nataka kulifanya ama jukumu lolote nataka kulitenda ilalhali pahali pengine nimesimamiwa na wazazi ama na watu ambao walikua wanaangalia vitu vyema kunihusu ndiposa nikasimamiwa Ilhali mimi napenda kujisimamia mwenyewe ili nijue naweza kulifanya pake yangu.